Chumba changu sio kikubwa sana wala kidogo sana naweza kusema ni cha saizi ya kati ambacho kina nafasi ambayo inanitosheleza mimi kuweka vitu vyangu na kuta za chumbani kwangu zina rangi nyeupe rangi ambayo ni yenye kuvutia na kitanda nilichokuwa nacho ni kitanda chenye futi tano kwa futi sita cha chuma. Mi ni mpenzi sana wa vitanda vya chuma kuliko vya mbao na chumbani kwangu kitu ninachokipenda zaidi ni kitanda kwa sababu kina muundo mzuri na pia kina godoro ambalo ni zuri lenye ubora.

Kwa upande wangu mimi napenda upepo na sababu inayofanya nipende upepo inakuwa ina hewa ya asili ambayo tunaamini inatokana na mimea mbalimbali. Kwa upande wa AC, AC siipendelei kwa sababu mara nyingi AC huwa inaniletea changamoto katika mfumo wa hewa. Nikikaa mda mrefu sehemu yenye AC basi huwa inaniletea mafua na mda mwingine kichwa kinaweza kuniuma.

Kufanya kazi pekee yangu ama kufanya kazi na watu wengine naweza kusema kuna tegemeana na aina ya kazi. Kuna aina ya kazi, hauwezi ukafanya na watu wengine ni lazima uifanye pekee yako. Mfano kama hii kazi ninayoifanya hapa sasa hivi ya kurekodi sauti. Hii siwezi kufanya na wengine. Lakini kuna kazi ambayo inanilazimu nifanye na wengine, ili kuweza kusaidia na kufikia lengo na kuikamilisha hiyo kazi. Kwa hiyo, mimi naono inategemeana na aina ya kazi. Na katika kazi hufanya na wengine, inategemea na hawa watu ninao fanya nao kazi. Inatakiwa wawe ni watu makini, watendaji kazi wazuri na wachapa kazi.

Naweza kusema aina ya nyumba ninayoishi ni nyumba ya wazazi wangu ama ni nyumba ya familia na mazingira nyumba ilipo ni mazingira tulivu, mazingira safi, yenye amani ya kutosha na nyumba yenyewe ipo katika mazingira ya mjini. Na hapa mimi sikuhamia kwa sababu nilizaliwa nikiwa hapa na nimekulia hapa hapa. Ninachokipenda zaidi kuhusu eneo ninaloishi ni kwamba huduma zote za misingi zipo karibu. Ikiwemo hospitali, soko, shule, stendi ya mabasi na vingineo vya muhimu katika maisha ya wanadamu.